Ninapohitaji msaada kazini. Sanasana mimi huweza kuripoti kwenye mkubwa wangu wa kazi. Naamini kwamba yeye amefanya kazi kwa muda mrefu kunishinda kwa hivyo. Anaeza kuwa na jawabu kuhusu lolote linalonisumbua ama tashwishi ninalo. Katika kuuliza mkubwa wangu naeza pata jibu au naweza uliza wenzangu ambao tunafanya kazi nao sawa sawa. Wanasemanga ukiambia mtu tashwishi unalo ni kama kuwa na suluhisho asili mia hamsini kwa hilo jambo. Kwa hivo, ukiambiana kwingine mwenzako akusaidie ni njia moja ya kuweza kutatua tatizo nalo.

Kwa mara nyingi mziki ambao nasikiza, nasikiliza ni mziki wa aina ya reggae ama raga ama dancehall. Mimi ni shabiki wa dhati wa mziki wa reggae ama raga. Kwa hivo utanipata wakati wowote ule, nikisikiza mziki wa reggae na raga.

Kifaa cha teknolojia ambalo siwezi ishi pasipo ni simu. Simu ya rununu. Teknolojia ya simu ya rununu imetusaidia kwa maisha kwa kila kiwango ama kipimo cha maisha. Kuwasiliana, kupata habari, kufurahia, kuangalia video, kuangalia movie. Kwa hivyo siwezi kuwepo kuishi bila pasipo na simu ya rununu.

Napenda nyama ya ngombe, napenda nyama ya mbuzi, napenda nyama ya ngurue, lakini zaidi kwa hayo yote, napenda nyama ya kuku. Sithani kuna nyama inayo zidi utamu kuku ambayo imetengenezwa kwa kupitia njia ya kukaranga kwa mafuta. Wakati wawote kuna sherehe wewe nipatie tu kuku, ni tafurahia zaidi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kile ambacho naweza fanya ni kusikiza mziki. Pia naweza kujijulisha yanayo endelea. Katika ulimwengu, habari za hivi punde kupitia mitandao ya kuwasiliana kama Facebook, Instagram, TikTok ama Twitter. Pia nikiwa na mahali pa kueza kulala kidogo ni mimi huhutulia hapo hivo. Wakati wa mchana lakini si kwa muda mingi.

Kati ya chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta, ukiongelelea afya yangu, nitachagua chakula kisicho na mafuta. Lakini kwa utamu, sioni nikichukua chakula kisicho na mafuta ila nitachagua chakula chenye mafuta. Kama chipsi, kama nyama fry, kwa hivo swali hili lina upande zote mbili. Lakini kwa kweli kabisa ningependa chakula kisicho na mafuta.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kina toshea kitanda cha futi sita kwa sita. Kwa hivyo, chumba changu chakulala ni kikubwa. Kuta zina rangi ya samawati, mchanganyiko wa samawati na nyeupe. Na kitanda changu kimewekwa katikati ya chumba hicho. Kwa upande nyingine kuna sehemu ya kuweka nguo na ukiangalia nje ya dirisha utaona majirani lakini si ati si vile wako karibu kuna miti kwa upande nyingine na kuna manyumba kwa upande nyingine. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani mwangu nadhani ni kitanda. Wakati ule umechoka kitanda chako kina kukumbatia vizuri. Kwa hivyo napenda kitanda zaidi kwenye chumba.